Hekima muhimu niliojifunza maishani ni kwamba subira ni msingi wa mafanikio. Kwani mambo masuri hayaji mara moja bali yanahitaji muda na juhudi endelevu. Pia makosa ni darasa la maisha hekima ni kuyakubali, kujifunza kutoka kwa na kuendelea bila kukata tamaa. Uwaminifu ni gunzo ya husiano mzuri na mafanikio endelefu kwa sababu hujenga heshima na amani kati ya watu. Kujitahidi kuwa bora zaidi kila siku hata kidogo uleta mabadiliko makubwa zaidi na kueza kumpa mtu awe na muda mrefu wa kueza kuthamini au kuthaminiana na watu. Vile vile zaidi kuliko mahali kwa hivyo kuheshiu na kudhamini mahusiano ni muhimu sana. Mazungumzo na marafiki wenye mawazo mema kusaidia zaidi.

Kitu na mto mimi hufanya kila asubuhi ninapoamka ni kuweza kufanya kazi zangu za nyumbani kuoga uso. Na kuweza kuwacha nimelisha mifugo wangu ili nitakapoenda kasini nisiache mifugo wangu wakiwa na njaa au wakiwa kwenye hali mahututi au hali. Mimi hupenda kuamka asubuhi na mapema ili nifanye kazi zangu za nyumbani kabla ya kwenda kufanya kazi za ofisini. Ninapendelea zaidi kazi zangu za nyumbani kwa sabu ndizo na ambazo hunilisha zaidi kuliko zile za pale ya ofisini. Mimi sipendelei kuwacha vitu vyangu nikiwa ni nimeziacha kwa hali mbaya. Mimi huwamka mapema zaidi ili niweze kuhitimisha kazi zangu zote na kusimalisa kwa wakati na niweze kuwahi kasini mapema au haraka iwezekanafyo bila kupoteza mda.

Naam, wakati mwingi mimi hupenda kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu ndiyo muda namba umeamuka mwili ukiwa na hali nzuri au mwili ukiwa kwenye afya nzuri. Mazoezi ya asubuhi huwa mazuri zaidi kuliko ya jioni. Mazoezi ya asubuhi huweza kuweka mwili wako ukiwa sawa na mwili mwenye afya na utulivu. Mimi hukimbia kilomita kadhaa kila siku asubuhi ili kuweza kueka afya yangu ikae ikiwa afya imara na afya nzuri. Mazoezi mengi mimi hufanya asubuhi, kabla ya kuondoka kuenda kazini. Mimi hupenda mazoezi zaidi kwa sababu hujenga mwili na kutengeneza afya.